Siku yangu ya kuzaliwa wa katika mwezi wa oktoba na mara nyingi huwasishiriki. Hadi sasa naenda likizo. Ama naita marafiki tusherehekepamoja. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mambo yangu. Sasa siku ya kuzaliwa. Huwa ninafuraha mingi sana kwa sababu na shukuru mungu. Nimepata afya. Nimepata another way mwingine. Kwa hivyo mimi hukaa tu nyumbani naimba naandika barua najiandikia barua nacheza nafurahi nikisema kwamba nimeona naminaendelea kuwa mkubwa.